Natumia kompyuta zaidi kwa kazi zangu. Mimi ni muandishi. Hivyo utumia kompyuta kuandika makala, ufanya utafiti na kuharidi kazi zangu. Pia nafanya kazi zangu nyingi mtandaoni kama kuwasiliana na wateja, kutuma kazi na kusimamia miradi. Kompyuta inaniridhisha kufanya kazi kwa ufanisi na kuendelea kujifunza kila siku.

Mimi na aminia epoli. Naipenda kwa sababu bidha zake niza ubora, salama na hufanya kazi vizuri kwa muda mrefu. Pia napenda jinsi wanaviodhamini faraga ya watumiaji na urahisu wa kutumia vifa vyao kama simu na kompyuta.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya hadithi na kucheza pamoja. Tunapokaa pamoja na kushiriki hadithi inatufanya tucheke na kuelewana zaidi. Kucheza pia unifanya najisikie huru na karibu na wao. Muda huo unipa furaha, amani na kunikumbusha umuhimu wa familia katika maisha yangu.

Ndiyo, nimewai kulima. Nililima mahindi na maharage. Nilifurahia kazi hiyo kwa sababu ilinifundisha uvumulivu na kushirikiana na watu wengine au familia wakati wa shamba. Pia kulima hunipa furaha kuona mimea ikikuwa na mavuno ikiwa tayari.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupumzika kidogo na kuondoa mkazo wa kazi. Mara nyingi nashika kikombe cha chai au ncha ya maji. Napumzika na kufikiria mambo mengine. Wakati mwingine nacheka na wenzangu au nashusha miguu nikienda inje kidogo.

Mimi huhifadhi data yangu kwenye kompyuta yangu ambayo ni kompyuta ya kibinafsi. Pia naiweka kwenye huduma za uhifadhi mtandaoni zinazohifadhi salama kama vile Google Drive au Dropbox. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba faili zangu na kumbukumbu muhimu ziko salama na ninaweza kuzifikia popote ninapokuwa.

Mimi hutumia simu yangu kila jioni kwa sababu napenda kuondoa mkazo wa siku na kuwasiliana na marafiki au familia. Programu ninazotumia zaidi ni tiktok na whatsapp. Tiktok huniweka burudani na mawazo mapya. Na whatsapp huniwezesha kuzungumza na marafiki na familia kwa urahisi.

Mimi hufuatilia timu ya soka ya gor mahia. Napenda jinsi wanavyocheza kwa umoja na mbinu na pia furaha ya mashabiki wake inafanya michezo yao kuwa ya kuvutia zaidi. Kuangalia mechi zao hunipa burudani na hisia ya kushirikiana na wapenzi wa soka.

Mimi binafsi siwezi kuenda cinema, lakini kama ningekua na mtu, ningesema mara nyingi, inategemea ratiba na filamu zinazoacho. Watu wengi huenda cinema mara moja au mbili kwa mwezi, hasa wakati kuna filamu wanazopenda, wengine wanaenda mara nyingi, zaidi wakati ni filamu kubwa za kuzisimua au msimu maalumu.

Karibu sana kwenye timu yetu. Tunafuraha kuwa na wewe na tunatarajia. Tutafanya kazi pamoja kwa ushirikiano na mafanikio. Hapa utajifunza mengi. Tutakusaidia kuelewa majukumu yako na mawazo yako ya tadhaminiwa. Usitise kuhuliza maswali yoyote. Na tunakutakia kila laheri kwenye nafasi yako mpya.

Mimi ni mtu wa kuhai. Napenda kupanga muda wangu mapema ili nifike kabla ya wakati uliopangwa. Kuwa mapema hunisaidia kujiandaa vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuonyesha heshima kwa watu wengine kwa kazi yenyewe. Naamini kuhai nitabia nzuri na hujenga nidhamu.

Somo la sayansi ninalolipenda ni teknolojia ya habari. Ninalipenda kwa sababu linahusisha ubunifu na kutatua matatizo ya kila siku. Kupitia somo hili, nimejifunza jinsi teknolojia inavyorahisisha kazi. Pia hunipa hamasa ya kuendelea kujifunza mambo mapya yanayoendana na maendeleo ya dunia ya kisasa.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Hunisaidia kufanya mazoezi, kupumzisha akili na kufurahisha mazingira. Pia ni njia nzuri ya kusafiri mbali mfupi bila kuchafua mazingira. Kuendesha baiskeli unifanya najisikie mwenye nguvu, huru na mwenye afye bora.

Ndio, napenda kupika. Kupika hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kujaribu vyakula vipya. Pia hunifurahisha kwa sababu naweza kuandaa chakula kinacho, niridhisha na kuwafurahisha wengine. Kupitia kupika, nimejifunza kuwa na subira na kudhamini juhudi zinazowekwa kwenye chakula tunachokikula kila siku.

Ninapenda nyama ya kuku zaidi. Kuku ni chakula kinacho patikana kwa urahisi, kina ladha, nzuri na kinaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Pia ni rahisi kuanda, iwe ni kuoka, kukaanga au kuchemusha. Na hufaa kwa milo ya kila siku au ya sherehe.

Mimi napenda asali. Naipenda kwa sababu ina ladha tamu na asali ina faida nyingi kiafya. Hutumika vizuri kwenye chai, maziwa au hata kama tiba ya kikohozi. Pia asali unipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri. Asa ninapotumia kwa kiasi na kwa njia sahihi.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa si rahisi sana. Ningetumia muda huo kuzungumuza na watu ana kwa ana, kusoma kitabu, au kufanya kazi za nyumbani. Ingawa teknolojia urahisisha maisha wakati mwingine ni vizuri kupumzika na kuishi maisha rahisi bila skrini kwa muda mfupi.

Mimi nafanya uhifadhi wa pesa kwa mpangilio mdogo lakini dhabiti. Kila mwezi napanga kiasi kidogo cha pesa kisha nakiweka mbali mara nyingi kwenye akaunti ya benki au mfuko wa dharura. Pia najaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kama vitu vya burudani visivyo muhimu.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri, hunifurahisha na unifanya nijisikie vizuri. Napenda hasa chakula kilicho pikwa vizuri, chenye viungo vya wastani na kilicho safi. Pia naamini chakula kitamu kinapoliwa kwa kiasi, hufanya maisha yawe ya kufurahisha zaidi.

Napenda kusoma vitabu vya elimu na hadithi za kufurahisha. Vitabu vya elimu hunisaidia kuongeza ujuzi wangu na kuelewa mambo mapya. Huku hadithi zina nifurahisha zikinifanya nione maisha kwa mtazamo tofauti na kunilea fikra zangu. Pia napenda vitabu vinavyo husisha teknolojia, historia au maendeleo binafsi.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Napenda kwa sababu ni tamu na ni rahisi kula pia. Napenda ndizi kwa sababu hutoa nguvu kwa haraka. Pia ndizi ni mzuri kwa afya na zinaweza kuliwa kama kinywaji cha haraka au kuchanganywa kwenye milo mingine. Napenda jinsi zinavyonifanya nijisikie nikiwa na nguvu.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Ni vitafuno rahisi na venye ladha nzuri, hasa wakati wa kutazama filamu au kupumzika. Napenda zaidi popcorn zizizo na mafuta mingi, kwa sababu ni nyepesi na zinafurahisha bila kukunishibisha sana.

Napenda kuandika zaidi, ingawa naweza kuongea vizuri pia. Kuandika unipa muda wa kupanga mawazo yangu na kuyawasilisha kwa uwazi. Pia unifanya nijieleze kwa kina bila haraka. Hata hivyo, kuongea ni muhimu kwa masiliano ya haraka na kujenga usiano na watu wengine.

Nikiwa nyumbani na nikiwa na furaha, napenda kupumzika na kufanya mambo ninayo yapenda. Mara nyingi husikiliza muziki, kutazama filamu na pia napenda kusoma vitabu. Pia napenda kuzungumza na familia au marafiki wa karibu. Nyumbani hunipa na fasi ya kuwa mimi mwenyewe na kuchaji nguvu kwa ajili ya siku inayofuata.

Maranyingi nafanya mazoezi jioni. Jioni uwa muda wa kupumzika baada ya shuguli za siku nzima na kutoa msongo wa mawazo. Mwiliwangu huwa tayari zaidi kufanya mazoezi kwa sababu umesha patanguvu kutoka kwenye chakula cha mchana. Mazoezi ya jioni unisaidia kulala vizuri pia.

Napenda kucheza mpira wa miguu. Pia huo mchezo tunauita mchezo wa kandanda. Ni mchezo unaofurahisha sana kwa sababu hunifanya niwe na afya na kutoa mawazo ya siku. Pia ni nafasi nzuri ya kukutana na marafiki na kujenga nidhamu. Kila nikicheza kandanda nahisi nguvu mpya na furaha ya kweli.

Ndiyo, mimi huwa na vaa saa. Saa ni kifaa ambacho hunisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu vizuri. Napenda kuvaa saa kwa sababu hunifanya nijisikie nimejipanga na makini zaidi katika mambo ninayofanya kila siku. Ni kifaa kidogo lakini kina mchango mkubwa katika nidhamu ya muda. Pia saa huwa inafanya mtu apendeze.